Ndiyo napenda kuoga kwa maji ya moto sababu ni yenye utulivu yanaondoa pia baridi na maji ya moto pia yanasaidia kwa damu kushtuka kwa damu ili ikaweze kutembea vizuri pia kunyoosha mifupa.

Zoea zuri nililo lijenga kila wakati ama wakati wangu wa mapumziko ni kujifunza mambo mapya na kusoma sana haswa kwa kujiunganisha na vitabu vya teknolojia kwa hili kujua ni mambo mageni.